Ushauri wangu, kwa mtu wanaye anza kazi ni uu, kwa maelezo ya kina na yenye maana jambo la kwanza ningeweza kukufahamisha kuwa anza kwa unyenyekefu na amu ya kujifunza. Usingie kazini ukijiona tayari unajua kila kitu kila mazingira ya kazi ya na utaratibu wake ya na watu wake na ya na changamoto zake na kwa kuwa unyenyekevu, kwa kuuliza maswali, kwa kusikiliza sana na kujifunza kutoka wa kila mtu ata yule anaedhani hana cheo kubwa jambo la pili ni jenga ni dhamu ya kazi mapema tabia unazo jenga mwanzo ndizo zitakazo kuunda jina lako fika kazi ini kwa wakati. Timiza majukumu kwa uwangalifu heshimu muda wa watu wengine nidhamu ni msingi wa huaminifu jambo la tatu usikimbilie pesa, jenga dhamani. Mwanzoni usilenge mshahara pekee, lenga, ujuzi, uzoefu, marifa ya vitendo pesa uja pale unapokuwa na dhamani kazini. Jifunze kuwasiliana vizuri kazi nyingi huharibika si kwa sababu ya ujinga, bali mawasiliana mambovu. Jifunze kueleza unachofanya, kutoa marejesho kwa heshima, kusema hujaelewa bila aibu. Mawasiliano mazuri hukufungulia milango mingi. Na jambo la tano ni unakubali makosa na unajifunza haraka. Kosa ni si mwisho wa safari kinacho hesabika ni jinsi unavyo kubali kosa, jinsi unavyo rekebisha na kile unacho jifunza mtu anayejifunza haraka huaminika zaidi. Jambo jingine ni heshimu kila mtu kazini. Usiwaheshimu wakubwa peke, bali waheshimu pia mfagiaji, mlinzi mwenzako wakiwango sawa. Leo ni mwenzako, kesho anaeza kuwa msaada wako mkubwa. Oja lingine ni linda tabia yako na jina lako sifa yako kazini ni mtaji. Epuka vitina, epuka majungu, usishirikishe maisha yako binafsi kupita kiasi. Jina nzuri ukutangulia hata ukiwa haupo. Jambo lingine ni jitunze kimwili na kiakili. Kazi si maisha yote kumbuka, kupumzika, kukula vizuri na kutafuta usawa kati ya kazi na maisha binafsi. Jifunze kuwasiliana vizuri kazi nyingi huaribika si kwa sababu ya ujinga, bali mawasiliana mambovu na jambo lingine ni jiwekee malengo ya muda mfupi na marefu. Jiulize niko hapa kujifunza nini? Unataka kuwa wapi baada ya miaka mbili ama miaka tano? Kazi ya kwanza ni daraja siyo mwisho wa safari. Na jambo la mwisho ni kuwa mvumilivu. Mafanikio hayaji mara moja. Sikati tamaa mapema, kila mtu hupitia changamoto. Kukatishwa tamaa, kuanza chini uvumilivu na bidii hujenga matokea ya kudumu.